Wiki yangu naipanga kila jumapili mchana. Naipanga kwa kuendeleza ama kuelekeza mwanzo. Siku zangu tano za kazi kama jumatatu mpaka ijuma. Alafu jumamosi na jumapili ni siku zangu za kupumzika. Kwa hivyo hivyo.

Chumba changu cha kulala ni cha wastani. Sitasita sema ni kikubwa au ni kidogo. Ni cha wastani. Kuta zake ni za rangi nyeupe. Kitanda changu ni kizuri. Kitanda ambacho kinanitosha mi mwenyewe. Kitanda ambacho kiko soft nakilalia. Naridhika na usingizi. Kutoka ndani naona nikiangalia nje. Naona majumba mingine. Naona miti. Hivyo alafu pia kitu ninachokipendea kwa hiki chumba ni kimenyamaza sana kina utulivu mwingi.

Kitabu nachokipenda mimi ni kitabu cha dini haswaa biblia. Hiki ni kitabu ambacho kina hadithi, kina ndiyo kina historia, mbali mbali kuhusiana na watu fulani ama wana israeli. Walivyoishi maisha yao, walivyokuwa wakipigana vita, walivyokuwa wakiabudu. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kina story nyingi tofauti tofauti. Mhusika mkuu ambae nampenda hapo, nitasema nina wahusika wengi kuna Abrahamu, kuna Yesu mwenyewe nampenda, na kulingana na zile hadithi ambazo tunasoma, zinazohusiana na watu hao. Yule ambae alinishauri kusoma kitabu hiki, nitasema ni mama mzazi, ndo alinifanya pia mimi nikaanza kusoma kitabu hiki, alafu kila siku kanisani. Tunaenda kuomba na tukiomba, tukimaliza, tunakaa chini, tunasikiza mahubiri, kutokana na kitabu hiki hiki. Kitabu hiki kimeandikwa kutokana na roho mtakatifu. Kwa hivyo siwezi sema kuna kingine ambacho kimeandikwa kama hiki. Ila ndiyo najua kuna vitabu vingi tofauti tofauti ambapo vimeandikwa.

Program ya simu ambayo naitumia kila siku, nitasema ni pochi ama almaarufu tunaijua kama Mpesa. Mpesa ni mfumo wa simu ambao ni kama kipochi ambacho unwezaekea pesa, uneza nunua vitu na kulipia vitu kupitia kwa simu. Kwa hiyo, hiyo ndio programu ninayoitumia kila siku kwa simu yangu.

Kazini nakutana na changamoto kama vile ucheleweshaji wa kulipwa malipo, malipo yangu yale ya kichelewa, wakati mwingine pana matatizo ambayo yanatokea baina ya bosi na wafanikazi haswa hao wa chini, ama pengine ni zile tu haki za wafanyakazi wanaofanya kazi mahali pale.